Naoga mara moja kwa siku. Mara nyingi asubuhi. Inanisaidia kujiskia freshi. Kuanza siku nikiwa na nguvu na kuwa tayari kwa kazi. Kuna siku ambazo kuna joto jingi sana na unapata kuwa nimechoka. Nafanya mazoezi halafu naingia kuoga. Na siku hizo naoga agalabu mara mbili kwa siku. Lakini kwa kawaida maramoja inatosha kwangu.

Jambo la dini lililo muhimu zaidi kwangu ni maadili inayonifundisha. Kuwa mtu mwema, mwaminifu, mwenye huruma na anayeheshimu wengine. Pia nathamini imani inayotoa matumaini wakati mambo ni magumu. Maombi kuwaheshimu watu wote kufanya mema pia. Kwangu dini ina maana zaidi inapoboresha tabia na mahusiano ya watu wengine. Sio maneno pekee.

Mimi napendelea mwanga wakati. Hauchoshi macho kama mwanga mkali sana. Na pia si giza kama mwanga mdogo. Kwa mwanga wakati napata yafuataye. Utulivu wa macho, hali nzuri ya kuzingatia kazi, hali ya kawaida ya nyumbani, ambayo ni ya kustarehe na yenye joto. Kwa ufupi, si sawa kwa kila shughuli. Kutoka kazi hadi kupumzika.

Ndiyo, mimi napenda kupika sana. Hasaa nikiwa na mda wa ziada. Inanifraisha kuandaa chakula changu mwenyewe na kujaribu mapishi mapya. Napenda kwa sababu, najua ninachokula na nahakikisha ni safi. Pili, ni njia ya kupumzika na kutoa mawazo mingi akilini. Si kila siku nafanya mapishi magumu, lakini kupika chakula raisi na chenye ladha ni kitu ninachofuraia kufanya sana.

Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kuanza na mawasiliano ya wazi na heshima. Na jitahidi kufanya kila mtu ajisikie anasikilizwa na kuthaminiwa. Kwa vitendo nafanya hili. Kusikiliza mawazo ya wengine kushirikiana taarifa na msaada kuheshimu tofauti za maoni kutoa mrejesho wa kujenga si wa kukatisha tamaa. Kwa ufupi naamini timu inafanikiwa pale kila mtu anapofanya kazi kwa uaminifu, heshima na lengo la pamoja.

Ninajikinga na jua kali kwa kuchukua tahadhari rahisi lakini muhimu kama vile kuvaa kofia au miwani ya jua, kuvaa nguo nyepesi zenye rangi hafifu kujipaka mafuta ya kujikinga na jua, kunywa maji ya kutosha ili kuepuka upungufu wa maji mwilini. Kuepuka jua kali sana katika katikati ya mchana kama inavyowezekana. Kwa kufanya hivyo, najilinda na pia najisikia vizuri hata kwenye jua kali.

Ndio, nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu mwenyewe. Wazo la kujitegemea na kujenga kitu changu, kinanivutia sana. Nimewaza hasa biashara inayohusiana na huduma za mitandao, biashara ndogo ndogo, kitu kinachotatua tatizo halisi kwa watu. Bado naamini kabla ya kuanza ni muhimu kujipanga kifedha, kujifunza kutokana kwa wengine, kuanza kidogo na kukua hatua kwa hatua. Ni wazo ambalo bado ninalilea na kulifanyia kazi pole pole.

Napendelea viatu vya starehe na rahisi kuvaa. Siku niyingi napenda viatu ambavyo vinafaa kwa kazi na shughuli za kila siku mfano tenisi sandals za nyumbani viatu vya ofisi vya kawaida wakati wa mikutano au kazi rasmi. Kwa kifupi napendelea viatu vinavyonifanya nijisikie vizuri na vinavyofaa kwa shughuli zangu za kazi.